Ndiyo, ninapenda kujifunza historia kwa vile huwezi ishi bila kufahamu historia, haswa historia ya mahali ulikozaliwa, historia ya sehemu ambayo unaishi, na historia ya inchi yako. Kila kitu kina historia fulani. Kwa hivyo, mimi hupenda kujifunza historia kwa sababu hunipa uwazi na pia hujiepusha na maswali na msongamano wa mawazo. Kwa vile historia huweza kujibu mambo ambayo vitabu vingi havijayaandika kuhusu na pia ni vizuri kujifunza historia kwa vile huweza kunifanya niwe na uhakika wa jambo fulani. Kwa hivyo mimi hupenda kujifunza historia kwa sababu ni mojawapo ya msingi ambazo ni mojawapo ya msingi ambazo zinatuwezesha kujua sheria tofauti tofauti uwasili na mahali mtu ambapo ametoka utamaduni wajamii fulani na mambo mengi yanayotuzingira na yanayotuhusu.

Napendelea joto kwa sababu hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye furaha. Wakati wa joto, mwili wangu huwa huru kufanya kazi mbali mbali bila kuhisi baridi, kali au maumivu ya mwili. Hali hii hunisaidia kuwa na nguvu na kufanya shughuli zangu za kila siku kwa urahisi. Napendelea joto kwa sababu joto hurahisisha shughuli za nje kama vile michezo, matembezi na kazi za mikono. Watu huwa na fursa ya kukutana na kushirikiana zaidi. Jambo linaloimarisha uhusiano wa kijamii. Pia joto husaidia kupunguza magonjwa yanayosababishwa na baridi kali kama mafua. Zaidi ya hayo, joto linafaa kwa kilimo na biashara nyingi kwa sababu mimea hukua vizuri wakati wa joto. Hii huchangia upatikanaji wa chakula na maendeleo ya uchumi. Kwa upande wangu binafsi, joto hunipa hali ya utulivu na furaha katika maisha yangu ya kila siku. Pia napendelea joto kwa sababu ni wakati mzuri wa kuenda kutembea na marafiki na familia yako. Na pia mimi napenda kuogelea na kwa hivyo napenda kuogelea wakati wa joto. Kwa hivyo mimi napenda joto kwa ujumla kwa vile lina mchango mkubwa katika afya shughuli za kila siku na maendeleo ya jami kwa ujumla.

Mimi napenda kujifunza mambo mapia kwanjia tofauti kulingana na aina ya somo au jambo linalo nivutia. Kwanza napenda kusoma vitabu, makala na pia magazeti ili kupata uelewa wakina. Kusoma kuna nisaidia kuelewa mambo kwa undani na kujenga maarifa mapia. Pili napenda kujifunza kwa kufanya mazoezi au kutumia mbinu za vitendo. Kwa mfano, ikiwa ni kujifunza sayansi au ucho raji, kufanya mazoezi, kuna nisaidia, kuelewa natharia vizuri na kukumbuka kwa urahisi. Pia, napenda kujifunza kupitia mazungumzo na wengine, kusikiliza uzoefu na mawazo ya wenzangu, kuna saidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kuna panua akili. Pia napenda kutumia teknolojia kama video za elimu au programu za kujifunzia mtandaoni. Kwani zinarahisisha kuelewa mambo magumu kwanjia ya picha na sauti. Kwa ujumla, ninapo jifunza mambo mapia kwa kusoma, kufanya mazoezi, kusikiliza wengine, na kutumia teknolojia, ninafurahia mchakato wa kujifunza. Njia hizi zina saidia kupata ujuzi, kuelewa dunia vizuri na kuwa mtu mwenye akili wazi na ubunifu.

Keki ninayopenda zaidi ni keki ya chokoleti. Napenda keki hii kwa sababu ina ladha tamu na harufu nzuri inayonivutia. Kila wakati ninapoila, inanifanya njisikie mwenye furaha. Keki ya chokoleti ni laini na rahisi kumeza. Jambo linalofanya iwe tamu kwa watoto na watu wazima pia. Napenda keki ya chokoleti kwa sababu inaweza kuunganishwa na matunda au kukaranga, jambo linaloongeza ladha na afya kidogo. Keki hii pia hufaa kwa sherehe kama vile siku za kuzaliwa au mikutano ya familia kwani kila mtu anafurahia. Kwa hivyo, keki ya chokoleti ni keki ya kipekee kwangu, si tu kwa ladha yake, bali pia kwa furaha inayoongeza wakati wakusherehekea.

Napendelea mazingira ya kazi ya nayo changamsha ubunifu ya kiwa tulivu lakini yenye nguvu ya kushirikiana. Hii ni kumaanisha kwamba nafurahia sehemu yenye utulivu ambapo mtu. Ambapo mtu anaweza kuzingatia kazi bila vikwazo lakini pia kuna nafasi ya kuuliza maswali na kushirikiana na wenzake. Pia napenda mazingira ambayo watu wanamtazamo chanya. Mazingira yenye watu wanaounga mkono wenyetabia ya kushirikiana na kusaidiana ufanya kazi kuwa rahisi na yenye furaha. Hii pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda mazingira ya kazi ambayo teknolojia na rasili mali zinapatikana. Napenda mahali ambapo, interneti na vifaa vya kisasa na rasilimali zinazo weza kufanya kazi kwa ufanisi zinapatikana. Hii ni kwa sababu husaidia kufanya kazi kuwa sahihi na yenye ufanisi bila kupoteza mda. Pia napenda mazingira yanayo ruhusu kubadilika. Kama kufanya kazi kwa mbali au kubadilisha muda kulingana na shuguli muhimu. Hii usaidia mtu kueka usawa kati ya maisha na kazi. Pia napendelea mazingira ambayo ya nae chochea ubunifu. Napenda mahali panapo wezesha mawazo mapya. Kutoa suluhisho la kipekee na kushirikiana kwa njia za ubunifu. Hii inaweza kuwa na rangi, picha au hata muziki mdogo unaupendeza akili. Kwa hivyo, napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu, mshikamano wakijamii, rasilimali za kutosha na nafasi ya ubunifu.

Kupanga wiki ya kazi, kunahitaji mpangilio makini na uwiano kati ya kazi na mapumziko. Kwanza, mimi huandika orodha ya kazi zote, zinazohitaji kufanywa, alafu huzigawanya kuwa kubwa na ndogo ili ziwe rahisi kusimamia. Kisha mimi huweka kipaumbele kwa kutumia njia ya EseinHower ambapo mimi hufanya kazi muhimu na za haraka kwanza. Mimi hupanga kazi muhimu zisizo na haraka. Kisha kutoa au kupunguza kazi zisizo muhimu. Pia hutumia kalenda kuweka muda maalum kwa kila kazi na kuhakikisha kwamba ninaacha muda wa dharura kwa shughuli zisizotarajiwa. Kisha mimi hugawa wiki kwa maineo. Siku za mwanzo za wiki, mimi huzingatia kufanya kazi kubwa na za akili. Kati ya wiki, mimi huzingatia mikutano au mawasiliano na mwisho wa wiki, mimi hukagua maendeleo. Kisha huandaa ratiba ya wiki ijayo. Pia mimi hupanga mapumziko ya kila siku kwa kutumia mbinu kama pomodoro ili kuongeza umakini na kuzuia uchovu. Mwisho, mimi huhakikisha kwamba nimejumuisha muda kwa burudani na kupumzika ili kudumisha afya ya akili na mwili. Kwa njia hii, wiki yangu ya kazi huwa yenye mpangilio, ufanisi na utulivu.

Napenda tabia ambazo zinaonyesha heshima, fadhili na uaminifu kwa wengine. Mtu anayeheshimu mawazo, hisia na mali ya wingine. Pia mtu anayesema ukweli na anategemea hakucheki au kudanganya. Mimi hupenda mtu anayesaidia wengine bila kutegemea malipo au shukrani. Napenda mtu mwenye uvumilivu. Mtu anayesikiliza wengine na kukubali tofauti zao bila hasira. Pia mimi tabia ninayopenda kwa wengine ni tabia ambayo mtu anayefanya kazi kwa pamoja na wengine kwa moyo wa mshikamano. Tabasamu na furaha. Mtu anayebeba furaha na tabasamu akifanya wengine wajisikie vizuri. Hivyo mimi napenda tabia ambazo zinachangia amani, urafiki na uhusiano mzuri kati ya watu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi hupanga kwanza kazi zako kwa mpangilio unaofaa na kuzingatia kipaumbele. Huweka muda maalumu kwa kila kazi na kuhakikisha sina kuchelewesha kazi yoyote. Pia hukusanya vifaa na taarifa zote muhimu kabla ya kuanza kazi ili usumbufu usitokee katikati ya kazi. Wakati mwingine, mimi hujitenga na mambo ya nayo weza kunisumbua ili niweze kushugulikia kazi kwa umakini. Mwisho, mimi hupitia kazi nikiwa nimekamilisha kila hatua ili kuhakikisha hakuna kilicho kosekana.

Kinywaji ninachopendelea kunywa kila asubuhi ni maji moto. Kunywa maji moto asubuhi, ni jambo zuri kwa sababu husaidia mwili kuamuka baada ya usingizi na kuanzisha shughuli za ndani ya tumbo. Maji moto huchochea mmemengenyo wa chakula kusaidia kuondoa sumu mwilini na kuimarisha mfumo wa mmemengenyo wa chakula. Pia husaidia kuongeza mzunguko wa damu, hudumisha afya ya moyo na kuongeza nguvu mwilini. Kwa kawaida, kunywa maji moto, husaidia pia kuthibiti hamu ya kula kupita kiasi. Hivyo, husaidia kudumisha uzito mwilini. Pia, husaidia ngozi kuwa laini na yenye afya kwa sababu huondoa uchafu na sumu mwilini. Kwa hivyo, kunywa maji moto kila asubui ni tabia yenye faida nyingi kiafya ikisaidia mwili kuwa na nguvu, afya njema na akili zenye umakini kwa siku nzima.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni zile ambazo husaidia kuongoza watu kwa haki, ufanisi na kuleta maendeleo. Kiongozi mzuri anafaa awe na uadilifu. Awe mtu wakusema ukweli, kufuata sheria na maadili na kufanya maamuzi kwa haki. Awe mtu mwenye uongozi wa mfano. Kiongozi ambaye anaweza fanya mambo fanya mambo kwa mfano katika nithamu na kazi. Kiongozi mzuri hutoa nafasi kwa wafuasi wake kusema mawazo yao na huchukua maoni ya wengine kikamilifu. Kwa hivyo awe na uwezo wakuwasikiliza. Pia awe na ujasiri. Kiongozi huchukua maamuzi magumu kwa moyo wa shujaa na kushughulikia changamoto bila kuogopa. Aweze kuwaheshimu wengine. Kiongozi mzuri anawaheshimu wafuasi wake wakuu wengine na jamii kwa ujumla. Awe mtu wakushirikiana. Mtu wakufanya kazi kwa pamoja na wengine, akihimiza mshikamano na ushirikiano. Awe mtu anayeweza kusuluhisha migogoro. Kiongozi mzuri ana ujuzi wa kutatua migogoro kwanjia ya amani na haki. Pia awe kiongozi wa maono. Ajue malengo ya muda mrefu na anampango wa kuyafanikisha. Awe mtu ambaye anaweza kuvumilia. Kiongozi mzuri anavumilia changamoto upinzani na shinikizo bila kuchoka au kuchukia. Awe pia na ujasiri wa maadili. Ufanya yalio sahihi hata ikiwa sirahisi au hayapendwi na wengine. Kwa hivyo kiongozi mzuri huchanganya sifa hizo kwa busara akiwahimiza wafuasi wake kufuata mfano wake.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

Nina program nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumi, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Program za michezo. Jee, zinifaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja, zitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima, nalipisha bili na kuangalia pesa, nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Je niendeshe gari au nichukue basi gari lina tatizo kidogo la mafuta linakula sana basi ni rahisi na nafuu lakini leo nina mizigo mingi nadhani gari ni bora nitakwenda dukani kununua vitu vingi baada ya kazi nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa ni lazima nimpigie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi mipango mingi leo lazima nijipange vizuri hebu niandike orodha nisikosahau kitu chochote.

Nahitaji kupumzika kidogo. Wiki hii imekuwa ngumu sana. Nitakaa nje kwenye baraza, nichukue hewa safi. Anga ni zuri leo. Hakuna mawingu. Nitakunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto, hupunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kelele za barua pepe. Wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimya tu, nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu. Hii ndiyo amani ya kweli.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

Chakula ninacho kula mara nyingi mchana ni wali na mboga. Napenda kula wali na mboga kwa sababu ni chakula cha lishe bora. Wali hutoa nishati mwilini kwa sababu lina wanga unaotoa nguvu kwa kazi na shughuli za kila siku. Mboga za majani hutoa vitamini na madini muhimu yanayosaidia mwili kuwa na afya njema kuimarisha kinga ya mwili na kusaidia mmengenyo wa chakula. Pia, chakula hiki husaidia kudumisha uzito wa mwili unaofaa na kuimarisha misuli na viungo. Kwa hivyo, kula wali na mboga kila siku kunasaidia mwili kufanya kazi zake vizuri na kudumisha afya njema.

Ndio, nimewahi kufanya yoga mara kadhaa. Napenda yoga kwa sababu husaidia mwili na akili kufanya kazi kwa usawa. Yoga huimarisha misuli, viungo na mwili mzima. Huku ikipanua pumzi na kuimarisha mzunguko wa damu. Pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuondoa uchovu na kuongeza utulivu wa akili. Kufanya yoga pia kunaboresha mtiririko wanishati mwilini na kunasaidia mtu kuwa na umakini zaidi katika shughuli za kila siku. Kwa hivyo, yoga ni fursa nzuri ya kuunganisha mwili, akili na pumzi na hufanya siku zangu kuwa na nguvu na utulivu.

Napenda kufanya kazi pamoja na wingine kuliko peke yangu. Kila mtu anamawazo na ujuzi tofauti na kushirikiana kuna saidia kumaliza kazi kwa haraka na kwa ubora zaidi. Kufanya kazi pamoja pia hufundisha uvumilivu, mshikamano na jinsi ya kushugulikia mawazo tofauti kwa amani. Hata hivyo, wakati mwingine pia napenda kufanya kazi peke yangu ili niweze kuzingatia kwa kina bila usumbufu. Kwa hivyo, napenda kuchanganya kazi pamoja na wengine na wakati mwingine peke yangu kulingana na aina ya kazi na changamoto zake. Ila, napendelea kufanya kazi pamoja na wengine kuliko peke yangu.

Wakati ninapo hitaji msaada kazini, kwanza hujaribu kuelewa tatizo vizuri na kujaribu kutatua sehemu ndogo ya changamoto yenyewe. Ikiwa siwezi, huwa siliana na mwenzangu au mshauri ili kupata maelezo au mwongozo sahihi. Pia, huuliza maswali kwa heshima na kwa ufafanuzi mzuri ili kuepuka kutengeneza makosa. Kwa kufanya hivi, napata msaada unao hitajika haraka na kufundisha jinsi ya kushirikiana na wenzangu ili kazi iwe na ubora zaidi. Pia huandika suluhisho au maelekezo nilio pokea ili kunisaidia katika kazi zinazo fuata.

Uzoefu wa kazi umenifundisha mambo mingi muhimu katika maisha. Haswa, nimejifunza umuhimu wa nidhamu na kupanga kazi kwa wakati ili kumaliza majukumu kwa ufanisi. Kazi imenifundisha kushirikiana na wenzangu, kuheshimiana na kusikiliza mawazo ya wengine ili kufanikisha malengo ya pamoja. Zaidi ya hayo nimejifunza kushugulikia changamoto kwa uvumilivu na ujasiri bila kuchukia au kukata tamaa. Uzoefu wa kazi pia umenifundisha kuwa mbunifu, kujitahidi na kuboresha kila siku ili kuwa bora katika kila jambo ninalofanya.

Napendelea viatu ambavyo ni vya starehe, vyakudumu na vinavyo faa kwa hali mbalimbali za shughuli. Kwa mfano, napenda vyatu vya michezo kwa sababu vinanipa urahisi wakati wakutembea au kufanya mazoezi. Pia napenda vyatu vya rangi nye pesi na rahisi kuchanganya na mavazi ya kila siku. Kwa ujumla, napendelea vyatu vinavyo toa faraja kwa miguu, vinavyo saidia kudumisha afya ya migu na vinaendana na mtindo wangu wa kila siku.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda kucheza na marafiki zangu hasa michezo ya nje kama kuogelea, kukimbia na michezo ya mpira. Pia nilipenda kusoma hadithi na vitabu vya kusisimua ambavyo vilinisaidia kujifunza maneno mapya na kuendeleza ndoto zangu. Mara nyingine pia nilipenda kusaidia nyumbani kama kumsaidia mama au baba kuandaa chakula au kufanya kazi ndogo ndogo. Shughuli hizi zilinifundisha urafiki, uvumilivu na jinsi ya kushirikiana na wengine.

Hekima niliojifunza maishani ni kwamba uvumilivu, bidii na heshima kwa wengine huleta mafanikio na amani. Nimejifunza kuwa kila changamoto ni fursa ya kujifunza kitu kipya na kushindwa sio mwisho bali darasa la mafanikio yajayo. Pia, nimejifunza umuhimu wa kupanga maisha kuthamini muda na kushirikiana na wengine kwa heshima na uaminifu. Hekima hii imenisaidia kuwa mtu mwenye subira, mwenye maamuzi, makini na anayejua kuthamini kila fursa na kila mtu katika maisha yangu.

Napendelea chakula chenye, ladha ya kipekee na chenye mchanganyiko wa viungo ambavyo vinapendeza kinywani. Napenda chakula kisicho chenye harufu nzito lakini kinachoongeza furaha wakati wa kula. Kwa mfano, napenda wali wenye mboga, samaki au nyama iliyopikwa vizuri, pamoja na viungo vya asili, vinavyoongeza ladha bila kuwa tele. Chakula chenye ladha nzuri, kinanifanya nijisikie mwenye furaha na kunisaidia kula kwa raha, huku mwili unapata virutubisho muhimu.

Ningependa kutembelea mahali pa kihistoria kama vile mji wa bagamoyo au kisiwa cha zanzibar kwa sababu vina kihistoria ndefu na inaonyesha tamaduni za zamani. Mahali hapa kuna majengo, maduka na mabaraza ya kihistoria yanayofundisha kuhusu maisha, biashara na utamaduni wa watu wa zamani. Kutembelea mahali pakihistoria, kunanipa fursa ya kujifunza mambo mapya kuthamini urithi wa taifa na kuelewa historia ya jamii yangu na dunia kwa ujumla. Pia ni fursa ya kuona historia kwa macho na kupata uzoefu wa kipekee usiopatikana kwa kusoma vitabu tu.

Kinacho nifanya kufurahi sana ni wakati ninaweza kufanikisha jambo ni lilo likusudia au kusaidia wengine kwa namna nzuri. Pia, furaha huongezeka ni napo kuwa na familia yangu au marafiki, tukishirikiana, kucheka na kushirikia mafanikio madogo na makubwa. Kila jambo, linalo nipa amani ya moyo, mafanikio au uwezo wakusaidia wengine, lina nifanya nishangilie na kuonyesha furaha yangu. Pia, kusikiliza muziki au kufanya shughuli ninazo zipenda, kuna nifanya nijisikie furaha ya kweli.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kuangalia nyota kunanipa amani ya moyo na kunasaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Napenda kuona umbo na mwangaza wa nyota, pia kujua kuhusu sayari na mlinganyo wa nyota angani. Kuangalia nyota, kunanifanya nijisikie mdogo mbele ya uzuri wa ulimwengu na kunipa fursa ya kufikiria maisha kwa kina. Mara nyingine, napenda kuangalia nyota pamoja na familia au marafiki, jambo linalo ongeza furaha na mshikamano kati yetu.

Hapana, sijawahi kusafiri kwa ndege, lakini napenda kufikiria siku nitakapopata fursa ya kusafiri kwa ndege kwa sababu inanipa nafasi ya kuona sehemu mpya kwa haraka na kwa urahisi. Pia, kusafiri kwa ndege kunanipa uzoefu wa kipekee wa kuona dunia kutoka angani na kujifunza tamaduni tofauti. Ingawa sijawahi nina ndoto ya siku moja kusafiri kwa ndege na kuona maeneo ya mbali ambayo sitoweza kufika kwa njia ya kawaida.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

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa njia ya amani na furaha. Kwanza, huwa na familia na marafiki, tukikumbushana mema ya mwaka uliopita na kupeana matakwa mema kwa mwaka unaokoja. Mara nyingine, tunapanga chakula kizuri, kucheka pamoja na kushiriki hadithi na kumbukumbu nzuri. Pia napenda kutumia muda huu kujiandaa kiakili na kifedha kwa mwaka mpya, kupanga malengo na kujiweka tayari kwa changamoto mpya. Kwa hivyo, kusherehekea mwaka mpya kwangu ni mchanganyiko wa furaha, shukrani na mipango ya mafanikio.